Ndiyo mimi napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu na baraka, harufu ya ardhi inaponyesha unipatia hisia ya upya na matumaini, mvua upunguza joto, usafisha hewa na kufanya mazingira yawe ya kijani. Pia unikumbusha kukaa ndani, kusoma, kusikiliza muziki au kuzungumza na wapendwa.